Ndiyo, ninahifadhi vitu vya thamani hasa vile vya maana ya kipekee kwangu. Ivi vinaweza kuwa nyaraka muhimu kumbukumbu za familia au vitu vinavyonisaidia kazini. Ninaviifadhi mahali salama na vilivyo pangwa vizuri ili visiweze kupotea au kuharibikiwa. Pia mi hujitahidi sana kulinda taarifa za dhamani, kujijitahidi na kuweza nywela salama na nakala rundufu.

Mimi mwezi ninaoupenda zaidi katika mwaka ni Desemba. Napenda Desemba kwa sababu huja na hali ya sherehe. Mapumziko na muda wa kuwa karibu na familia na marafiki. Pia huwa ni mwezi wa kutafakari mwaka uliopita na kupanga malengo mapya ya mwaka unaofuata. Disemba pia hupendeza kwa sababu ya hali ya hewa iliyo tulivu kidogo na furaha iliyo hewani. Watu wengi huwa na amani zaidi. Safari za kutembeleana zinazo zinaongezeka pia mwezi wa Disemba na pia kuna hisia ya matumaini mapya kwangu Disemba huniletea furaha, utulivu na hisia ya mwanzo mzuri na mpya.

Naam, naam. Ndio nimewai kufanya yoga mara chache. Si mara nyingi mara tu chache. Kufanya saa na mazoezi ya kunyoosha mwili na kupumua na ilinisaidia sana kujisikia mtulivu na mwepesi. Yoga ilinisaidia sana kupunguza msongo wa mawazo, kuboresha umakini na kunipa amani ya akili. Ingawa sifanyi mara kwa mara nathamini, faida zake na ningependa sana kufanya zaidi siku zijazo hasa kwa ajili ya afya ya mwili na akili. Kila mara ambapo nitapata muda, lazima nitafanya yoga. Kwa hivyo.